Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazoniweka huru. Nguo ninazopenda ni zile zinazokuwa laini, safi na zisizo nibana. Ninapenda nguo ambazo zinanifanya nijisikie vizuri siku nzima. Iwe niko kazini, nyumbani au nje na marafiki. Kwa kawaida, napenda kuvaa tisheti, suruali na viatu vya kawaida. Nguo hizi ni rahisi kuvaa na kunanisaidia kufanya shuguli zangu bila shida. Pia napenda nguo ambazo zina rangi tulivu kwa sababu zina nifanya nijisikie mtulivu na nadhifu. Napenda pia kuvaa nguo kulingana na hali ya hewa. Wakati wa baridi, napenda nguo za joto kama sweta au jaketi. Wakati wa joto napendelea nguo nyepesi zinazopitisha hewa vizuri. Hii hunisaidia kujisikia vizuri na kuepuka usumbufu. Kwa mimi, kuvaa nguo sio tu kuonekana vizuri, bali pia kujiheshimu na kujitunza. Nguo nzuri hunipa kujiamini na kunafanya nijisikie tayari kukabiliana na siku. Napenda kuvaa nguo zinazofaa mahali nilipo na kazi ninayofanya. Kwa jumla, napenda nguo rahisi, safi na zinazo niweka huru. Nguo kama hizi hunifanya nijiskie vizuri mwenye furaha na mwenye kujiamini kila siku.

Ninapokosea kazini jambo la kwanza nifanyalo ni kukubali kosa. Sijaribu kulificha au kulaumu mwingine. Kukubali kosa huniseidia kujifunza na kurekebisha mambo haraka. Najua kuwa kila mtu hukosea na makosa ni sehemu ya kujifunza. Baada ya hapo, ninatulia na kufikiria kosa lile lililotokea kwa nini. Ninaangalia nilikosea wapi na nifanye nini ili kurekebisha hali. Ikiwezekana namjulisha msimamizi au mwenzangu ili wapate kujua kilichotokea. Kuwa mkweli kunajenga imani kazini. Kisha, nachukua hatua ya kurekebisha kosa. Najaribu kulisahihisha haraka iwezekanavyo na kuhakikisha halisabibishi matatizo zaidi. Pia huomba msaada kama sijui nifanyi nini. Kuomba msaada si uthaifu. Ni hekma. Mwisho, ninajifunza kutokana na kosa hilo. Naweka kumbukumbu au nijikumbushe nisirudie kosa lile lile tena. Hii hunifanya niboreshe kazi yangu na kuwa mfanyikazi bora zaidi. Kwa mimi, kushughulikia makosa kazini ni kuhusu uwaminifu, kujifunza na kuboresha. Makosa hayanionyeshi kushindwa, bali hunisaidia kukua na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Njia hii hunifanye nijiamini na kuheshimiwa kazini.

Ninapenda kutunza nywele zangu na ninazilea maramoja hadi mbili kwa wiki. Kutunza nywele huni saidiya ziwe safi, laini na zenye afia. Ninapoosha nywele natumia maji na sabuni malum ili kuondoa uchafu na mafuta mingi. Baada ya hapo, napaka mafuta au krimo ili nywele zisikauke. Hii husaidia nywele ziwe imara na zisiwe rahisi kukatika. Pia, ninachana nywele zangu kwa upole ili zisiumie. Kutunza nywele siku ajili ya muonekano tu. Bali pia kwa afya. Nywele safi hunifanya nijiskie nadhifu na kujiamini. Ninapozilea mara kwa mara zinakuwa vizuri na zinaonekana nzuri. Kwa mimi, kutunza nyuele nitabia nzuri ya kujipenda na kujitunza kila siku.

Asubuhi ninapenda kunywa chai. Chai hunifanya nijisikie macho wazi na mwili wangu kuwa nanguvu kuanza siku. Napenda chai safi, mara nyingine nikiwa na sukari kidogo au sio kulingana na latha ni nayopenda. Kunywa chai asubuhi pia hunisaida kupumzisha mawazo na kuanza siku kwa utulivu. Wakati mwingine, napenda kuipiga kwa kikombe changu cha favorite na kuanza kusoma au kupanga siku ya angu. Chai ni kinywaji rahisi na chenye faida kwa mwili. Hunisaidia kujisikia tayari kufanya kazi au masomo ya siku nzima. Kwa mimi, kunywa chai ya asubuhi ni tabia nzuri ambayo hunifanya nijisikie furaha na tayari kwa siku umpia.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege wangu hunifurahisha sana na hufanya nyumba iwe na maisha. Napenda kuangalia jinsi anavyokuwa mzuri nakucheza ndani la kabati yake. Ninahakika kuwa kumtunza ndege kuna nifundisha uwajibikaji. Ninamilisha chakula chake, kumwagilia maji na kusafisha kabati lake kila siku. Hii hunifundisha kuwa makini na tabia nzuri. Pia ndege wangu kufanya siku zangu kuwa zenye furaha. Sauti yake ya kuimba au kucheza hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Wakati mwingine ninacheza naye nakumfundisha mambo madogo kama kupiga kengele au kucheza kwa mkono. Kwa mimi, kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani ni njia nzuri ya kufurahisha wanyama na kujifunza kuwajibika. Hii hunifanya nijisikie furaha, utulivu na mwenye mshikamano na ndege wangu wa kila siku.

Chakula cha kijadi ni nachopenda zaidi ni ugali na samaki wakukaanga. Napenda chakula hiki kwa sababu ni ladha nzuri, kinanipa nguvu na ni rahisi kula. Ugali unisaidia kujaza tumbo na samaki hunipa proteni muhimu kwa mwili wangu. Pia napenda chakula cha jadi kwa sababu kinaleta kumbukumbu nzuri. Maranyingi huwa tunakula pamoja na familia, tukicheka na kuzungumza. Chakula hiki kinanifanya nijihisi karibu na familia marafiki. Kwa mimi, chakula cha jadi siitu lishe, bali pia furaha na maadili. Kina nifundisha kushirikiana, kushukuru na kufurahia kile kilicho tayari. Ndiyo maana napenda chakula cha jadi kila ninapopata nafasi.